Ndiyo, naweza kuishi siku moja bila teknolojia ingawa itakuwa changamoto kidogo, ningeongea na watu ana kwa ana, nisome kitabu, nipumzike na nijitafakari zaidi wakati mwingine kukaa mbali na teknolojia husaidia akili kupumua na kupata utulivu.